Naam, napenda chakula kitamu. Kwangu mimi, mlo mzuri sio tu kwa ajili ya kushibisha tumbo, bali ni uzoefu wa hisia unaweza kubadilisha hali yangu ya kisaikolojia na kunipa furaha ya papo hapo. Kuna wakati ampapo mlo rahisi lakini mtamu ndio dawa ya uchovu. Hakuna kitu kinachonifanya kufariji kama nyama choma tamu kutoka Ashgree au kuku na chips za Sonford.

Kwa habari za hapa nchini Kenya, mimi hupendelea kusoma magazeti ya The Standard au Dairy nation kupitia tovuti zao. Hii inanisaidia kujua yanayojiri serikalini, mabadiliko ya sheria na maswala ya kijamii. Ninapotaka kulewa maswala ya ulimwengu, mimi hutembelea Al Jazeera au BBC News. Vyanzo hivi vinatoa uchambuzi wa kina kuhusu siasa za dunia na migogoro wa kimataifa.